Je, ni napenda kufaa vipuli? Ndiyo, mimi napenda kufaa vipuli kwa sababu vina nisaidia kujionyesha vizuri na kuongeza mvuto na muonekano katika maisha yangu. Vipuli hivi napenda kufivaa na marafikizangu na pia tunavinunua wakati tunaenda kwenye jiji.

Chelewa ni wakati mtu anapofika mahali kama mda umepita. Kwa hivo yeye huambiwa kuwa amechelewa. Na hili ni neno ambalo linaashiria kuwa mtu anafaa kuwa na nidhamu na kufanya kufikisha kufika mahali anapofaa kufika mapema.

Iko wapi? Iko wapi ni neno ambalo inashiria kuwa kitu chenye mtu anatafuta kiko wapi. Anaezatumia neno kiko wapi kama suali ili kujua kitu ambacho anakitafuta kimekelewa mahali pagani. Kwa hivyo mtu anabotafta kitu anaezasema iko wapi.

Pole ni neno ambalo linatumika kuambia mtu aliyeumia ama aliyekuwa na msiba kuwa waelewa huo msiba na una jinsi ambavyo unavyojihisi kuhusiana na huo msiba. Ni kwa kimombo ni sorry.